Majerani ni watu wa maana zaidi na kama jee ninawafahamu majerani wangu bila shaka ninawafahamu majerani wangu vizuri kwa sababu ni watu ambao ninaishi nawao wakaribu ni watu ambao ninawajua na ni watu ambao ninaka nao kwa sababu kwa maana hiyo siwezi kosa kuwajua majerani wangu ninawajua vizuri na ninajua pale ambapo wanakana kuketi.

Kitu cha kipaumbele kazini katika mawasiliano ni vifaa vya teknolojia ambavyo ni vitu ambavyo vinapewa kipaumbele zaidi kwa sababu teknolojia inapofanya inawasaidia watu zaidi kuendeleza mawasiliano katika sekta mbali mbali. Zilizo katika kazini au katika dipatimenti tafauti tafauti katika kazi kwa hivyo teknolojia inasaidia sana kueka mawasiliano kipaumbele Muzika.

Napenda kuyanywa maziwa kwa kawaida kwa hivyo maziwa huwa ni matamu na maziwa ya ng'ombe ninapenda kuyanywa zaidi huwa ni maziwa pia ambayo yanatumika kuunda chai na kwa hivo kwa kawaida ninapenda kuyanywa maziwa huwa ni matamu zaidi na nayapenda kunywa maziwa.